Mimi napendelea kuandika kwa mkono. Kuandika kwa mkono, kunanifanya nijisikie karibu zaidi na maneno yangu. Kunanisaidia kufikiria kwa kina na kukumbuka mambo mazuri kila neno lina hisia yake, na maandishi yanakuwa sehemu ya mimi binafsi. Kompyuta ni haraka na rahisi, lakini haiwezi kutoa hisia hiyo ya kibinafsi na mwendo wa kipekee wa mkono. Kuandika kwa mkono pia ni aina ya kupumzika kwa akili. Kunaleta utulivu na kunanisaidia kuunda mawazo kwa njia ya kipekee.

Ninawatia moyo wanzangu kwa kuwasikiliza, kuwaheshimu na kuwapa maneno chanya. Nawakumbusha uwezo wao, wanapotaka kufanya mambo. Na pia wanapokata tamaa na kusherehekea mafanikio yao, hata yakiwa madogo. Pia natoa msaada pale ninapoweza na kuonyesha mfano mzuri kwa vitendo. Kuwa karibu nao, kuelewa changamoto zao na kuwatia moyo kuendelea mbele na kuwasaidia kujisikia, kuthaminiwa na kujiamini zaidi.